Asanti sana kwa swali lako zuri uliloliuliza kutaka kufahamu ni kazi gani ninayoithamini zaidi. Kazi ninayoithamini zaidi kwa upande wangu ni kufanya biashara. Kwa maana kufanya biashara ni kipaji ambacho ninakipenda sana. Kwa sababu biashala ndo njia mojawapo ambayo inanisaidia kupata pesa kwa ajili ya kujikimu. Na kuhakikisha mahitaji yote ambayo nakuwa nayahitaji katika kuendesha familia yanafanikiwa. Kwa hiyo kwa upande wangu biashala nayothamini ni kufanya biashala ya ujasiliamali wa bidhaa za jumla jumla na bidhaa za reja reja.

Asanti sana kwa swali lako kutaka kufahamu programu ninayotumia kila siku. Programu yangu ya simu ambayo napenda kutumia huwa ni Facebook, huwa natumia WhatsApp. Na programu zote za hapa wanazitumia kwa ajili ya kufanya mawasiliano na ndugu jamaa marafiki na pamoja na kuhakikisha kwamba nabadilishana mawasiliano na watu mbali mbali ambao wanakua wananizunguka.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza ukiwa unahitaji kufahamu ni timu gani ya mpira wa miguu ninayoipenda. Kwa upande wangu timu ya mpira wa miguu nayayoipenda ni timu ya The Young Africans. Timu inashiliki katika mashindano ya ligi kuu nchini Tanzania Yajulikanao kama National Bank of Commerce Premier League NBC. Kwa hiyo naipenda sana hii timu ambayo huu ni timu ya kihistoria yenye makombe mengi zaidi nchini Tanzania ambapo imeweza kujinyakulia makombe mengi ukilinganishi na timu zengini shindani zinazopatikana katika nchini.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu ni malengo gani ninayo kwa kazi yangu. Malengo ni mingi sana ambayo ninayo kuhakikisha kazi yangu inaendelea. Lengo namba moja ni kuhakikisha kazi yangu inakuwa inazalisha zaidi kwa faida kuliko upata hasara. Lengo la pili ni kuhakikisha kwamba biashara yangu inaajili watu wengi zaidi ambao watanisaidia kuhakikisha shughuli zote ambazo nakuwa nazifanya zina kuwa zinafanyika kwa usahihi na kwa ufasaha zaidi. Pia napenda sana kuakikisha kazi yangu. Ninakuwa na uwezo wakujiendesha yenyewe bila kuwa na utegemezi wa misaada ya kifeya kifedha.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu mahali ninapoishi. Mahali ninapoishi mazingira ni mazuri ambayo yananiwezesha mimi kupata utulivu wa kifikra, kiakili. Na pia ni mahali ambapo panaamani. Hakuna prokushani za hapa na pale ambazo zinaweza zikakwamisha kufanya majukumu yangu ya kila siku. Na nisehemu ambapo huwa inanipa hamasa zaidi ya kufikiria ni kipi ambacho naweza nikakifanya na kikaweza kufanikiwa katika shuguli zangu za kazi. Na pia ni sehemu ambapo napata mchango mzuri sana wakifikira ni vipi naweza nikapambana ili kuhakikisha ndoto zangu nilizonazo zinaweza kufanikiwa kwa wakati.

Hapana kwa kweli sipendelei chakula cha haraka kwa sababu napenda sana kutumia chakula ambacho naweza nikala nikiwa nimetulia zaidi kuliko chakula cha haraka kwa hiyo napenda sana kutumia chakula ambacho hakina haraka wowote.

Shukurani sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza ukitaka kufahamu ni kumbukumbu gani nzuri inayo kutoka utotoni. Kumbukumbu zipo nyingi lakini kumbukumbu nzuri zaidi ambayo naweza nikaikumbuka ni upendo ambao nilionyeshwa na wazazi wangu. Angali nikiwa mdogo na jinsi ambavyo wamenilea na kuhakikisha kwamba nakua katika maadili na nidhamu na katika kuheshimu kila mtu ambaye nayekuwa naye ambaye anakuwa ana nizunguka. Huo ni ni kumbukumbu nzuri sana ambayo imenijenga kifikra mpaka wakati huu nilionao sasa hivi nimeweza kuishi vizuri na watu na kuhakikisha kwamba kila mbacho wanakuwa na kihitaji kutoka kwangu. Tunashirikiana kwa pamoja au pala ambapo nakuwa na hitaji kuu msada kutoka kwao. Inakuwa rahisi sana kusaidika.

Sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu ni michezo gani ambayo naipenda kuitazama. Kwa upande wangu moja ya mchezo ambao naupenda kuutazama ni mpira wa miguu. Napenda sana kuangalia kutazama mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo ambao mimi mwenyewe naucheza. Napenda kuangalia ustadi ambao unakua unaonyeshwa na wachezaji wa timu ambazo nakuwa nazitazama zaidi. Kwa hiyo napenda sana kutazama mchezo wa mpira wa miguu kwa pande zote upande wa mpira wa miguu kwa wanaume na upande wa mpira wa miguu kwa wanawake. Pia mchezo mwingine ambao napenda kuangalia ni mchezo wa masumbu. Mchezo wa masumbwi huwa napenda sana kuangalia ili kuitazama ili kuangalia ni jinsi gani unaweza ukajilinda dhidi ya adui anayekuwa anakuvizia kwa ajili ya kukufanyia kitu ambacho si salama kwa upande wangu. Na michezo mingine ambayo napenda kuangalia ni riadha. Mashindano ya riadha huwa napenda sana kutazama kwa sababu ni kuna njia tofauti tofauti ya ustadi ustadi tofauti tofauti ambazo najifunza kupitia kwa wakimbia riadha ambayo wanakua wanatumia nguvu kubwa sana na stadi tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wanaweza kushinda mashindano. Kwahiyo ni mojawapo ya michezo ambayo ninayoipenda zaidi kuitazama pale ambapo ninapokuwa na nafasi. Huwa nahakikisha nashiriki ili kuweza kupata fursa ya kuweza kutazama kwa karibu zaidi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu ni chakula gani na kula mara nyingi mchana. Chakula mbacho na kula mara nyingi mchana huwa napendelea kula, ugali, dagaa na mboga za majani. Kwa sababu ni chakula pendwa sana ambacho nakipenda. Na ni chakula ambacho huwa kinanisaidia kunipa nguvu mwilini mwangu kwa kuweza kukabiliana na hali yoyote ile kwaio ni chakula ambacho nakipenda zaidi.

Asante sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza ni kuhusu ni jinsi gani na kutumia simu yangu. Simu yangu naitumia kwa matumizi tofauti tofauti na lengo kuu la simu yangu ni kuwasili ana. Ili kuweza kupata taarifa kutoka upande mwingine na kubadilishana taarifa. Na tofauti na kubadilishana taarifa pia simu yangu inanisaidia sana sana katika kuperuzi, habari kutoka mitandaoni ambapo inakuwa inanisaidia sana kujua ni kipi kinachoendelea na kipi ambacho naweza kukisikia kutoka kwa watu tofauti tofauti. Pia sehemu yangu inanisaidia zaidi katika kuhakikisha na hifadhi data ambazo zinakuwa na umuhimu hapo baadaye kwa ajili ya kuzitumia.

Asante sana kwa swali lako nzuri kutaka kufahamu kama natumia Wifi au natumia data ya simu. Kwa upande wangu huwa natumia vyote. Kuna wakati natumia Wifi na kuna wakati natumia data. Inategemeana na sehemu nilipo. Nikiwa nyumbani huwa natumia zaidi Wifi. Lakini nikiwa sehemu tofauti labda natembea au nimeenda kikazi natumia data oo vyote kwa pamoja huwa navitumia.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio kwa sababu inakuwa na mchanganyiko wa vipindi tofauti tofauti ambavyo vinaniwezesha mi kupata taarifa tofauti tofauti na kuna vipindi ambavyo huwa vinanifanya nifuatilie zaidi ili kujua. Kipi kinaendelea duniani kwa mfano kipindi cha radio, cha BBC Ambacho wakina kuwa saa saba, kuwa nje ya mida ya saa saba kamili ambacho ni kipindi kinapatikana katika radio Free Africa. Huwa napenda sana kusikiliza radio.

Santi sana kwa maswali yako mazuri ambayo umeweza kuniuliza kuhitaji kujua mziki gani ni nao usikiliza mara nyingi. Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni kwaya, za nyimbo za kwaya. Niki maanisha gospel songs. Kwa hiyo huwanapenda sana kusikiliza nyimbo za kwaya kwa maana huwa zinanipa faraja moyoni mwangu pale ambapo nakuwa nazisikiliza. Lakini kuna wakati na sikiliza nyimbo za bongo flavor. Lakini nyimbo peke ambazo na zipendelea mara nyingi sana ni muziki wa kwaya.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kuwa mtaalamu wa kujenga. Nikimaanisha kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji zaidi ufundi wa kujenga majengo ambapo inahitaji zaidi ustadi wa hali ya juu ili kwkikisha kwamba vitu ambovyo vinakuwa na vinunua vinakaa katika hayo majengo. Kwa yu study wa kujenga ni muhimu sana katika kazi yangu.

Kwa upande wangu kila asubuhi ninapoamka huwa nafanya mazoezi ya mwili. Kwa kukimbia na riadha nikishakimbia kwa riadha kama kilomita saba kuenda na kuludi baadaye nakuja nafanya mazoezi ya viungo ili kuhakikisha mwili wangu unakaa vizuli zaidi.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu kama na napenda maua. Ya kwa upande wangu na napenda sana maua. Ndiyo kabisa napenda maua. Asa maua ambayo yanakuwa yananukia vizuri. Yanayokuwa ndani ya bustani kwa hua napendelea sana. Kuyaona jinsi yanavyochanua kwa stylee.

Santi sana kwa swali lako zuli la kutata kufahamu ndoto yangu kubwa. Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyi biyashara mkubwa ambae nitakuwa nazalisha bizaa. Baadae nazipeleka sokoni kwa ajili ya wateja kununua. Na kupitia mchakato huo taweza kuniingizia kipato kikubwa cha pesa ambacho kitanisaidia zaidi kuendesha shuguli zingine za kibiyashala pamoja na kutanua wigo mpana wa kibiashala ambao utasaidia kuwajili watu wengi zaidi ambao watakuwa wanajiipatia kipato kupitia biashala na kazi ambao watakuwa wananisaidia kuifanya kwa hiyo kupitia malipo ambao ntakuwa na walipa, wataweza kupata ujila na uhakika wa kuendesha maisha yao. Kwa huo ndoto yangu kubwa mimi ni kuwa mfanya biashara wa bizaa tofauti tofauti za nyumbani na katika mazingira tofauti tofauti.

Sana kwa swali lako zuri, mbalo umeniuliza kuhusu mafunzo gani ya kazi ya menisaidia kwa upande wangu. Mafunzo ya kazi y liyo nisaidia ni pamoja na mafunzo ya ujasili ya mali ambayo nimeyapata kutoka chuoni. Ndio yameniwezeshe kujua ni kutambua fursa ambazo zipo katika jamii na weza ni kazi tumia vipi. Kujinufaisha ki mapato. Kwa hiyo elimu ya ujasiliamali uiweza kunijenga na kuniwezesha kuthamini kile ambacho nakua na kiona. Katika jamii kinakuwa na manufa zaidi. Na natakiwa nikiangalie katika mlego wakupata faida kuliko kuangalia katika mlego wa hasara. Kwa hiyo kitu kingine elimu nyingine au mafunzo mengine ambayo ni meyapata. Na yameweza kusaidia zaidi katika kazi ni pamoja na elimu ya biashara. Elimu ya biashara imeweza kunifungua, kutambua ni jinsi gani naweza nikafanya kazi ni jinsi gani naweza nikaongoza biashara kwa faida na vipi na weza nikaepuka hasara katika biashara na vitu vingine.

Asanti sana kwa swali lako la kutaka kufahamu tundali, tunda langu la kupendezwa. Yapo matunda ya aina tofauti tofauti au mbalimbali ambayo yametamalaki katika uso huu wa dunia. Kuna matunda ya mapera, matunda ya michikichi. Kuna matunda ya mipapai, kuna kuna matunda ya maembe. Kuna matunda ya nanasi, kuna matunda ya machungwa, kuna matunda ya marimao na matunda ya zabibu. Kwa hiyo kwa upande wangu, tunda nilopendezwa nalo zaidi ni tunda la papai. Ambalo linanisaidia zaidi kuongeza vitamin C mwilini, ambayo inakua, inajenga mwili wangu.

Ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu kwa maana naweza nikanunua bidhaa dukani lakini malipo nayafanya kwa kutumia simu ya mkononi. Nikimaanisha kuhamisha pesa kutoka kwenye akaunti yangu ya simu kwenda kwenye akaunti ya mfanya biashara. Pia nanunua vitu kwa njia ya mtandao ambapo kuna tovuti zinazo tangaza biashara na zinafanya biashara kwa njia ya mtandao kwa hiyo ninapo weka oda na kulipia huwa napata bidhaa kutokana na matumizi ya simu. Kwa hiyo inanisaidia sana pale ambapo nakuwa nahitaji bidhaa kupitia mtandaoni. Simu ndio inakuwa nyezo ya kuniunganisha na wafanya biashara. Wanao uza hizo bidhaa.

Asante sana kwa swali lako zuri kwa upande wangu napenda sana kusoma vitabu vya hadithi ambavyo vinakuwa vinaelezea jinsi matukio yalivyokuwa yanatokia kipindi cha nyuma. Ni jinsi gani walivyokuwa wanakabiliana na hayo matatizo. Na inafundisha nini katika jamii ya hivi sasa inatakiwa inifunze nini kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinatokea hapo kipindi cha nyuma.

Sana kwa swali lako nzuri ambalo umeweza kuniuliza, kuhusiana, na likizo yangu ya ndoto. Kwa upande wangu, ningependa zaidi kufika maeneo ambao sijawai kuyatembelea. Kwa mfano, kwenda sehemu za milimani, kwa ajili ya kupanda milima, ikiwemo mlima kilimanjalo. Pia ningependa kufika mataifa ambayo sijawai kufika. Ili kuweza kujionea jinsi yalivyoendelea kiuchumi, kiteknolojia na jinsi wanavyofanya shughuli zao za kibiashara ili niweze kujifunza zaidi. Nami niweze kumurisi japo ujuzi wanaoutumia. Nami niweze kuendeleza katika shuguli zangu za kila siku.

Ndiyo ninapenda sana kuogelea lakini katika maji ya kina kifupi. Kwa maana sio mtaalamu sana wakupiga mbizi. Kwa hivyo ninapenda sana kuogelea lakini katika maji ya kina kifupi zaidi ambapo inaniwezesha kuendelea kujifunza zaidi hata kama iendapotokea nipo katika kina kirefu ninaweza nikajiokoa. Kwa hivyo kwa upande wangu mimi ninapendelea sana kuogelea.

Asanti sana kwa kuweza kuniuliza swali kama hili. Kwa upande wangu nasaidia jamii kwa kushirikina na nayo. Pale matatizo yanapotokea ndani ya jamii kwa kujumuika nao pamoja, katika msaada kutumia nguvu, au pale ambapo ninapohitajika, kutoa mawazo ya kuweza kutatua changamoto najumuika nao kwa hali kama hiyo. Hata hivyo nasaidia jamii katika kuhakikisha shuguli za sherehe ambazo wanakuwa wamezipanga kufanikiwa na kuwa nao bega kwa bega. Ili kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kinakuwa kinakwama pale wanapokuwa wanahitaji rasilimali watu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shuguli iyoandaliwa inafanyika bila mkwamo.

Kwa kawaida huwa nalala wa masaa kuanzia nane na kuendelea. Kwa maana yakipungua sana huwa nalala masaa sita, saba, lakini muda mwingi huwa nalala masaa nane. Kama ambapo inashauriwa na madaktali kwamba kwa kawaida binadamu anatakiwa atumie masaa manane kwa siku kulala. Kuwa kwa upande wangu huwa nazingatia hio hali.

Naam asante sana kwa swali lako zuli la kutaka kufahamu kama naishi mahali nilipozaliwa hapa na kwa upande wangu siishi mahali nilipozaliwa. Kwa maana kutokana na mchangamano wa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta maisha. Imenifanya nisiweze kuishi mahali nilipozaliwa kwa maana nakuwa na route nyingi sana za kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Kimasomo, kimaisha au kwenda kutalii kwa kufupi mimi siishi mahali nilipozaliwa.

Sana kwa swali lako nzuri, na swali nimelipenda. Maana, unataka kufahamu ni mboga ninazopenda kula. Kwa upande wangu, napenda sana kula mboga za majani, nakula mboga za jamii ya kunde kwa mfano, maharage, ndengu, mojawapo ya mboga ambazo napenda kula mbaazi. Lakini kwenye mboga za majani napenda mrenda, napenda mchicha, napenda cabbage, napenda bamia. Ukiachana na hizo mboga lakini napenda kula nyama, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, nyama ya nguruwe, na pia mboga ambazo napenda sana kukula.

Haa, asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu kama natoa sadaka au michango kwa upande wangu, hivyo vitu vyote na vifanya. Haa, ninapoenda kanisani huwa natoa sadaka. Haa, hili kushukulu kwa kile ambacho na kuwa na nimekipata ndani ya mda huo. Na ni desturi na wajibu wa waumini. Mimi kama muumini kutoa sadaka pale inapokuwa ni melekea katika kanisa la ibada. Lakini michango huwa natoa. Kuna michango ya halusi, kuna michango ya sherehe. Michango ya misiba inapokuwa imetokea kuna tatizo limetokea katika jamii labda kuna ujenzi unafanyika. Huwa na shiriki kutoa kwa wakati ambapo nakua. Nina kiasi cha pesa.

Sante sana kwa swari lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu ni vipi nasherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa upande wangu nasherekea siku ya kuzaliwa kwa kuwaalika ndugu, jamaa na marafiki ambao tunakuwa pamoja, tunatafta sehemu, tulivu, tunakaa, tunakula kwa pamoja, tunasherekea pamoja, tunabadilishana mawazo, tunapeana pongezi kwa hiyo ni kuwa nafanya kwa namna hiyo.

Sana kwa swali lako nzuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu mafanikio ninayo yapata kazini. Moja ya mafanikio ninayoyapata kazini ni pamoja na kuendeleza ujuzi nilio nao ambao nimeupata kutokana na mafunzo ya shuleni na chuoni. Kwa hiyo huwa unanisaidia sana kuongeza na kuboresha taluma yangu ambayo nimisomea. Na pia mafanikio yangu, mengine ambayo nayapata kazini ni pamoja na kuwa na uhusiano mzuri na watu mbalimbali niwapo kazini. Ambao huwa ananisaidia kufanya kazi kwa pamoja, kwa umoja. Na pia mafanikio mengine nayapata kazi ni kuhakikisha kwamba natengeneza faida ambayo inatokana na kazi ninayokuwa naifanya.

Santi sana kwa kuniuliza swali la kutaka kujua wazo gani zuri ni nalo kwa siku ya leo. Nikiangalia siku ya leo ni tarehe tatu ya mwezi wa kwanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita, wazo zuri ambalo nalo kwa siku ya leo Sisha zaidi, sisi kama vijana tunafanya kazi kwa bidii tunaheshimu kazi na siha njema kwa watu wanaokuwa wanatuzunguka. Pia kuhakikisha malengo ambayo tunayapanga mwanzoni mwaka tunayatekeleza kama tulivyo yapanga. Kwa kushilikiana na watu walio tuzunguka na kuhakikisha tunajenga urafiki wa kudumu.

Santi sana kwa swali lako zuli ambalo umeniuliza kuhusu latiba yangu ya asubuhi leo nimefanya nini. Kwa upende wangu nimeamuka asubuhi. Nikafanya mazoezi ya mwili. Baada ya kufanya mazoezi ya mwili nikimaanisha kukimbia. Baadae nikaludi. Nikatulia andani nikaoga. Baada ya kuoga nikapata kifungua kinywa. Ndo latiba ambayo nimeifanya kwa asubui ya leo.

Asanti sana kwa swali lako nzuri la kuhitaji kufahamu shughuli zangu za wikendi. Kwa upande wangu, siku za wikendi, ni siku maalumu kwa ajili ya kufanya usafi wa nguo, usafi wa nyumba, pamoja na kuhakikisha shughuli ambazo sikuzifanya wakati wa majukumu ya kazi. Nazimalizia ili pale wikendi inapo isha kwa ajili ya kukalibisha wiki nyingine na kuwa tayari na ratiba zingine nisha zikamilisha kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi zaidi siku za wikendi ni maalumu kwa ajili ya kufanya usafi wa wa kufua nguo na usafi wa nyumba.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kuhusiana na kuwakaribisha wafanya kazi wapya. Utaratibu nilio nao wa kuwakaribisha wafanya kazi wapya kazini. Ni kuwapokea na kuwatambulisha kwa wafanya kazi wenzao ambao watajumuika katika majukumu ya kikazi. Baada ya hapo nawatembeza na kuwafanyia mdahalo ili kujua kampuni inajiusisha na shughuli gani na kuwaelezea ni majukumu yapi wanatakiwa kuyatekeleza wawapo kazini. Na ni vitu gani ambavyo wanatakiwa kuviepuka wawapo kazini. Baada ya hapo nawafanyia sherehe ya ukaribisho ili kuweza kujumuika na na wafanya kazi wenzao kazini.

Asante sana kwa swali lako, zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu, tabia gani ninayoipenda kwa wengine? Tabia ninayoipenda kutoka kwa wengine ni ukarimu ambao wanakua wananionyesha pale ambapo tunapokuwa tumetembeleana. Kwa hiyo ukarimu wao unanionyesha kwamba ni mojawapo ya chachu ya kuweza kufanikisha majukumu ambayo tunakuwa tumekubaliana kuyafanya.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu ni rangi ipi ninayoipenda na ninaiona wapi. Kwa upande wangu, rangi ninayoipenda ni rangi nyeupe. Napenda sana rangi nyeupe na huwa naiona katika vimiminika kama maziwa. Na pale napo kuwa natumia maziwa, ndo sehemu ambapo huwa naiona.

Asanti sana kwa swali lako zuri kuhitaji kujua ni rangi yangu ya kupendezwa. Kwa upande wangu, rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya njano, na rangi ya bluu. Ambapo ukiangalia rangi ya njano naipenda kwa sababu inawakilisha madini yanayopatikana nchini Tanzania. Ya madini kama tanzanite, madini kama almasi, madini kama zaabu, shaba, kopa, gesi, koni madini ambayo yana kilishwa na rangi ya njano ndo maana naipenda sana. Pia rangi ya bluu napenda kwa sababu ni rangi ambayo inawakilisha maji yanayopatika ndani ya mipaka yetu ya Tanzania kwa mfano. Maji yanayopatikana ziwa Victoria, maji yanayopatika na ziwa Tanganyika. Maji yanayopatikana kwenye mito kwa mfano kama mto malagarasi katika bahari bali ya hindi ziwa nyasa hivyo ambavyo.

Kwa upande wangu, kitu cha dhamani sijiawai kukipata. Lakini ningependa kukihifadhi ni pale ambapo nitapani kukipata. Kwa maana ni vizuri sana kuhifadhi kitu cha thamani ili maana kitu cha thamani huwa kinaongezeka thamani kadri siku ambavyo zinazidi kusogea iwapo nitapata kitu cha thamani nitakitunza.

Hili swali nimelipenda sana. Kwamba huwa napenda huwa napiga kura. Kwa upande wangu huwa sipigi kura. Kwa maana kupigia kura huwa nashawishiwa na sera ya mgombea mwenyewe kwa hivo nisiporithika na sera sina haja ya kupiga kura. Kwa hiyo kura yangu huwa napiga kutokana na sera ya wagombea. Kwa sasa kiongozi mwenye sera thabit na zinazoweza kunishawishi nikampigia kura. Kwa hiyo kiufupi mimi huwa sijawai kupiga kura. Lakini nategemiana ni kura ipi ambayo unazungumzia. Lakini kama ni ya kisiasa sijawai. Lakini kura hizi za kufanya maamuzi labda katika mkutano katika kufanya mchakato midogo midogo ambayo inakuwa inafanyika ndani ya taasisi huwa napiga.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kuhusu nafanya nini ili kushirikiana natimu. Kijumla tunafanya kazi kwa pamoja nahakikisha tunakuwa na upendo, nidhamu, heshimu, kile ambacho tunakuwa tunakifanya. Tunahakikisha panakwepo na mawasiliano mazuri baina yetu wanatimu. Na kuakikisha kwamba kila mmoja nachukulia shida ya muenzake kama shida yake ambayo huwa inatusaidia sana kutupa morali wa kufanya kazi. Na kutuhakikisha kwamba tunahweza kuyafikia malengo yetu tuliojiwekea kwa uharaka zaidi. Mana panakuwepo na hakuna mgawanyiko waka. Panakuwepo na mgawanyiko wakazi. Baina yetu tunakua tunafanya kwa pamoja. Na hii yote huwa inatusaidia kujenga ushirikiano.

Asanti sana kwa swali lako zuri, kutaka kufahamu nacheza na nani mara nyingi. Kwa upande wangu mara nyingi huwa napenda sana kucheza na marafiki zangu ambao tunakuwa, tunaishi pamoja, tunafanya kazi pamoja, tuna taniana pamoja. Mara nyingi ndo watu ambao huwa napenda kucheza nao. Na timu ambayo nashirikina nao kufanya mazoezi ndo watu ambao huwa napenda sana kucheza nao.

Vitu ambavyo vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pamoja na kuwa na motisha wa rasilimali fedha kwa wafanyakazi na kutoa zawadi kwa baadhi ya wafanyakazi ambao wanakuwa wanafanya vizuri zaidi. Hii huwa inaongeza chachu ya kuongeza utendaji kazi kwa baadhi ya wafanyakazi na kuwapa motisha zaidi wa kufanya zaidi ya kile ambacho walikuwa wanakifanya. Maana kutambua mchango wa utendaji kazi wao katika kuhakikisha taasisi inaingiza kipato. Kuwa inawapa motisha zaidi na kuona kwamba wanasaminika ndani ya taasisi. Kwao ni kitu cha muhimu sana unapotoa zawadi au motisha kwa wafanyakazi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kwa upande wangu napendelea kuvaa shati pia napendelea kuvaa t-shirt yote ni mavazi ambayo nayapenda sana kuyavaa.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu kama napenda kupika. Kwa upande wangu napenda kupika na huwa napika vyakula mbali mbali ambavyo navimudu na napenda kuvitumia. Kwa mfano huwa napenda kupika ugali, kupika wali, ambapo inakuwa na na mboga kama maharage, mrenda, mbaazi, dengu. Na vyakula vingine vyote ambavyo huwa navipika kwa mfano kama mchicha.

Asanti sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu ni changamoto zipi ninazokutana nazo kazini. Moja ya changamoto ninazokutana nazo kazini ni kutokuwa na mawasiliano sahihi baina ya wafanyakazi, wenzangu na uongozi kiujumla. Kwa hiyo pale ambapo ninapokuwa nakosa taalifa sahihi juu ya kazi zinazotakiwa kufanyika. Inapelekea kufanya shughuli ambazo hazikuwa zimepangwo kutokana na jeduari la latiba. Inayokua inaonyesha siku hiyo unatakiwa kufanya kazi. Changamoto nyingine ninayokutana nayo ni kutokuwepo kwa uwazi. Kutokuwepo kwa uwazi katika michakato ya kiimanunuzi, katika michakato ya kutafuta, muuzaji wa kutuuzia bizaa ni huwa inanipa shida sana. Changamoto nyingine ambayo nakuta nayo ni kutokuwepo kwa uwajibikaji kwa baazi ya wafanyakazi ambapo inapelekea kwa baazi ya shuguli kuchelewa kukamilika kwa muda ambao unakuwa umepangwa.

Sante sana kwa swali lako zuri ambalo umeniuliza kutaka kufahamu. Lengo la mdamrefu ambalo nnalokazini lengo la mdamrefu ambalo nnalokazini ni kuakikisha. Kazi nayoifanya inakuwa kiuchumi. Na kuakikisha kwamba inauwezo wakushindana na washindani wengine ambao wanakuwa nazalisha Biza sawa na ambazo tunakuwa tunazaarisha kazini.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuangalia vitu amba kwa kuandaa vitu ambavyo nitavifanya ndani ya wiki iyo ambapo napanga kwamba siku ya kwanza napangalia majukumu ambayo nitafanya siku ya kwanza. Na hadi siku ya mwisho wa wiki kwa nikishamaliza kuyapanga naanza kuyatekeleza. Na kuakikisha kwamba nakamilisha kwa muda mwa maaluma ambao nakua nimejiwekea.

Ndiyo nafanya kazi ya ushirikiano na wengine ili kuhakikisha tunafikia malengo ambayo tunakuwa tumejiwekea. Kwa wakati huo kwa hivyo huwa inatusaidia sana kumaliza kazi kwa haraka. Inatusaidia sana kujenga urafiki baina yetu. Na pia inatusaidia sana kuondoa migogoro ya utendaji kazi baina yetu. Pia inatusaidia sana kuwa na hamasa ya kiutendaji wa kazi.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza. kWa upande wangu natumia njia ya daladala kama usafiri wa kila siku. Na pale ambapo napoona daladala zina hitilafu kwa siku hiyo kutoka na folini huo natumia bodaboda kwa usafiri wangu. Ni wakutumia daladala. Pale napokuwa naenda sehemu ya mbali kidogo na mji. Na pale ambapo nakuwa naenda sehemu ya karibu natumia bodaboda nikimanisha pikipiki.

Kwa upande wangu napendelea kusoma gazeti na napenda kusoma taarifa mtandaoni. Yaani namaanisha hizi njia zote na napenda kuzitumia. Kwa maana kuna taarifa ambazo siwezi kuzipata mtandaoni paka niangalie kwenye gazeti. Kwa hiyo uwa inanisaidia sana. Kwafano hili ni weze kupata tangazo la sirikari. Kwafano kama machapisho ya sheria uezi kuyakuta yamechapisho ovyo ovyo mtandaoni. Inabidi nikasome kwenye gazeti la sirikari. Hili niweze kupata ni kupata taarifa muhimu zinazo usiana na jambo ambalo likuwa linaolozeshwa kwamfano. Kama tukichukulia mfano kama sheria ya manunuzi ambayo ili tangazo kwenye gazeti la silikali tarehe kumi na nane mwezi wa sita ishirini ishirini na tano kwamba itaanza kutumika hauwezi ukaipata kwenye mitandao ya kijamii labda wende kwenye website za taasisi kwa hiyo wenatangazwa kwenye magazeti.

Nahakikisha nafuata ratiba ambayo nakuwa nimeipanga kufanya hiyo kazi. Na ratiba huwainasaidia kuonyesha kwamba ilitakiwa nifanya kazi hii na hii na kwa muda fulani niwe nishaikamilisha. Kwa hivyo mimi huwa nahakikisha kwamba nafata ratiba stahike ambayo nakuwa nimeiandaa kufanya kazi husika na kuepuka ucheleweshaji wa kazi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia. Hakuna kazi ambayo naichukia nikiwa nyumbani. Kwa maana huwa napenda kuji kufanya kazi zilizopo nyumbani. Maana ndo zinazochochea ukuwaji wa kiuchumi wa familia. Kwa hayo nikisema kwamba nachukia inakuwa soo sura nzuri so picha nzuri katika jamii ambayo imekuwa inanizunguka. Kwa kazi za nyumbani nazipenda nasio kuzichukia.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kuhusu kushiriki kwangu katika jamii. Ninaizunguka nashiriki katika shughuli ambazo zinakuwa zinatokea ndani ya jamii na kuhakikisha natoa michango ambayo inakuwa inachangishwa na jamii inayozunguka. Kwa hiyo huwa nahakikisha tunakuwa pamoje na kuhakikisha naweka mahusiano chanya na watu ambao wanapatikana ndani ya jamii. Ili pale panapotokea na furaha au tatizo inakuwa rahisi zaidi kutatua changamoto hizo.

Mimi kwa upande wangu ni mimi ni mtu wa kuwahi na sio kuchelewa huwa napenda sana kufika nusu saa ya muda wa tukio kuanza kufanyika. Na napenda sana tukio linapofanyika niwe ndani ya ya sehemu ambapo nakuwa najua ni mada zipi zinazotakiwa kujadiliwa kwa mfano kama kwenye mkutano ni zipi ambazo zishajadiliwa ni inanisaidia zaidi kuweka kumbukumbu ambayo itakuja kutumika kama rejea pale ambapo makubaliano yataenda ndivyo sivyo.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kutumia mitandao ya kijamii ambapo tunawasiliana kupitia email na kuchukua mawazo kupitia email, kupitia whatsapu na kupitia simu za kawaida ambapo wanakuwa wananipigia ili kuweza kubadilishana mawazo na kupokea maoni kipi nikifanye na kipi sitaki kukifanya kwa wakati wa.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni matumizi ya kompyuta kuhakikisha kuwa najua kutumia kompyuta kwa ufasaha zaidi kwa maana mifumo ya uendeshaji wa kibiashara au makampuni umebadilika sana. Umetoka katika hatua ya dijitali na saivi imekuja katika matumizi. Yaani tumetoka katika matumizi ya analojia na saivi tupo katika matumizi ya digitali ambayo yanahitaji zaidi sayansi ya teknolojia ambayo inawezesha kuhakikisha kwamba shughuli zote zinafanyika. Zinazofanyika katika taasisi zinakuwa zinatumia mifumo ya kielektroniki ili kuondoa usumbufu na ulundikaji wa kazi ambapo inaweza ikasababisha mafaili au dokumenti zikapotea lakini pale unapokuwa unafanyia kazi kupitia kwenye vifaa vya elektroniki kama kompyuta na laptop inakuwa inawasaidia sana waajiriwa kutokupoteza baadhi ya taarifa.

Asante sana kwa swali lako zuri ambalo umeweza kuniuliza kutaka kufahamu nafanya nini wakati wa baridi kali, kwa upande wangu huwa nahakikisha nafanya mazoezi mara kwa mara ili kuhakikisha na linda joto lidi la mwili na ambapo huwa inanisaidia kujikinga zaidi na magonjwa yenye malezi ambayo yanaweza yakaathiri afya ya mwili wangu.

Asante sana kwa nafasi ya kipekee ya kunipa fursa ya kujibu swali hili naweka malengo ya kila mwezi kwa kutengeneza ratiba na kuorodhesha majukumu ambayo natakiwa niyafanye kwa mwezi mzima. Baada ya hapo natengeneza njia ndogo ndogo ambazo zitanisaidia kuhakikisha nafanikisha mali yangu makuu ya kazi yangu.

Sana kwa swali lako zuli la kutaka kufa. Kufa manzali zuli ambayo nimewai kuona kwa upende wangu manzali zuli ambayo nimewai kuona ni manzali ya ziwa Mbao ni ziwa Victoria ni manzali ambayo nilitamani sana kuyaona na nilifanika kuyaona. Ilikuweza kuona majabali ya miumba yaliopo ndani ya ya ziwa Victoria na kuweza kujionea ni jinsi gani maji yanatengeneza mawimbi.

Kwa upande wangu nahakikisha na wafu nawapatia zawadi ili kuweza kuwatia moyo wenzangu na kama tunafanya kazi wote kwa pamoja tunagawana zawadi ambayo tunakuwa tumepewa na inatusaidia zaidi kuongeza morali wa kila mmoja moja katika shughuli za kazi.

Kwa upande wangu, baada ya siku ndefu huwa napumzika kwa kulala, ili akili iweze kupumzika kidogo, kupisha mihangaiko niliokutana nayo. Kwa huwa napenda kulala, ili kupata usingizi kidogo na kuweza kupumzisha akili na ubongo.

Kwa upanda wangu wakati walikizo najistawisha kwa kuongeza elimu zaidi inayousiana na kazi ambayo nakua naifanya. Ilikuweza kuongeza maarifa zaidi ambayo yatanisaidia niwapo kazini na pia huwa najistawisha kwa kusoma vitabu mbali mbali ambavyo vinakua vinaelezea, kuhusu huongozi wa kibiashara, kuhusu ujasiri ya mali, na kuhusu mambo mengine ambayo yanakua rafiki kwa kazi ambayo nakua naifanya.